Kipawa changu kikuu ni kujifunza na kueleza mambo kwa urahisi. Napenda kuchambua maswala magumu na kuyafafanua kwa njia rahisi ili wengine waweze kuelewa kwa haraka. Pia ninacho kipawa cha kuzungumza na kuandika kwa ustadi, hivyo inaweza kusaidia katika mazungumzo, kufundisha au kuandika insha.

Ninatumia muda wangu wabure kwa kwa shuguli zi na zonipumzisha na kunijenga. Mara nyingi husoma vitabu, hutazama filamu au kuusikiliza muziki. Pia napenda kutembea kwa mguu au kufanya mazoezi mepesi hili kuimarisha afya. Wakati mwingine utumia munda huo kuwasiliana na marafiki au familia njambo linaro nifanya nijisikie furaha na amani.

Napendelea mahali pa kimya utulivu hunisaindia kufikiri kwa umakini. Kufanya kazi bila usumbufu na kupumzisha akili. Ingawa kelele zinaeza kufurahisha kwa muda hasaa kwenye sherehe kwa kazi na mapumziko mahali pa kimya hunifanya nijisikie vizuri zaidi.

Ninaishi katika nyumba ya familia yenye nyumba viumba vinne ilio katika eneo tulivu na lenye mashamba mandogo na miti mingi nilihamia mahali hapa nilipokuwa mdogo na tangu wakati huo nimenjito zoesha mazingira haya. Ninapenda kuhusu eneo langu. Amani yake urembo wa asili na njirani wema.

Mimi ninatazama video mtandaoni kwenye majukwaa kama youtube pia mara nyingine hutumia mitandao ya kijamii kama tiktok au facebook kuona video za burudani, elimu au habari. Napendelea majukwaa haya kwa sababu yanatoa video nyingi na za aina tofauti. Na ni rahisi kutafuta kile ninachotaka kuangalia.